Tabia ninayoipenda kwa wengine ni heshima, heshima kwa wenzao na heshima kwangu. Napenda sana tabia hii kwa sababu tukipa wengine heshima nao pia wanarudisha heshima kwetu pia na ni jambo zuri kuwa na heshima kama binadamu. Ni utu na ni vizuri kuwa na heshima kwa wenzetu.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunifanya kufikiria kwa kina na kutumia ubunifu wa akili. Hadithi hizo mara nyingi huwa na mafunzo ya maisha, siri na mambo yasiyo ya kawaida yanayovutia sana. Pia hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku kwa muda. Kusikiliza au kusoma hadithi hizi hunipa burudani sana.

Mimi hupendelea kusoma sana sana. Mimi hufurahia sana kusoma vitabu wakati nimemaliza kazi ili kutulia na kujipa pumziko baada ya kazi nyingi. Vile vile pia mimi huandika mara kwa mara na ni jambo ninalofurahia lakini napendelea kusoma zaidi kwa sababu ni kitu ninalokifanya kila saa.

Kati ya kiangazi masika na vuli, mimi napenda zaidi majira ya vuli. Napenda vuli kwa sababu ni kipindi cha mpitu ambapo hali ya hewa si ya joto sana wala baridi kali. Wakati wa vuli, napenda sana kufanya matembezi marefu jioni ili kufurahia upepo mwanana na utulivu wa mazingira. Nahisi mchangamufu na mwenye amani sana wakati huu kwa sababu hali ya hewa inaruhusu kufanya kazi na kupumzika bila usumbufu wa joto kali.

Wakati wa wasiwasi, mimi kwanza hutulia na kupumua. Mimi hupumua mara kama tano au sita ili kujituliza. Kisha, mimi hutoka nje katika mazingira tulivu na natembea kidogo ili kuweza kutuliza akili na kujipa motisha kuwa mimi naweza kisha narudi na kuendelea na kazi zangu.

Ndiyo, mimi hupenda kuogelea sana. Nilianza kuogelea, nilipokuwa mdogo na kuogelea unisaidia sana kutulia. Unisaidia pia wakati kuna joto jingi, nikiogelea mwili wangu unapoteza joto na nahisi vizuri. Mimi huenda kuogelea katika hoteli au maeneo ya kuogelea mbali mbali humu nchini.

Mimi husaidia jamii yangu kwanza kabisa kwa kufanya kazi yangu najenga nchi letu kwa sababu natoa ushuru na hivyo naendelea kujenga nchi na jamii yetu. Pia mimi hujitolea kufanya mambo mbalimbali katika jamii kama vile kuokota taka na kusafisha jiji letu.

Sana sana mimi hucheza na ndugu yangu mdogo mara nyingi. Mimi hucheza na watu wote wa familia yetu, lakini mara nyingi sana mimi hucheza na ndugu yangu mdogo. Mimi hucheza naye michezo kama vile kandanda, na pia michezo ya mbao, na pia kukimbia na yeye huwa tunacheza sana.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni umoja na baadhi ya wafanyi kazi. Na amini kuwa kunapokuwa na umoja baadhi ya wafanyikazi, kazi ufanyika kwa haraka na kwa usadhi kwa sababu wafanyikazi hawa husaidiana katika changamoto wanazopata na kuendeleza kazi zinazohitajika kufanyika.